Naam, kusema kweli, mi ni mtu ambaye ninapenda sana kuenda pwani. Na kuenda pwani sio swala tu la kupenda. Ni swala linalotokana na ya kufurahia mandhari ya hiyo hali. Wajua pia, uko pwani, kuna uzuri mwingi sana hutokana na huko. Mara, unapata kwamba, hapo pwani ndipo watu wengi wapo. Hapo pwani, kuna watu ambao mnajuana nao. Kuna watu ambao mko kwenye hisia zinazofanana. Hivyo, mi napenda sana kuenda pwani, wajua pia pale pwani Naam, kuna aina fulani ya joto la kwa hiyo hapo pwani kukiwa na hio aina ya joto. Pia kuna baridi fulani Iinaotoka kwenye ufuo ufuo Hivyo, mi nafurahia sana kuenda hapo kusherekea mandhari yanaotokana na pwani. Angalia pele pia kuna michezo fulani ya aina tofauti ambao huchezwa pwani kama vile mchezo wa kuchezea kwenye bichi, hii ni mchezo ambao hueza kuwafurahisha watu. Ni mchezo ambao huhitaji watu wanaojuana, huhitaji watu walio na mafikra na matumaini yako sawa Hivyo, kuenda pwani sio swala tu la kutaka. Lakini mandhari ambayo yameekwa yameimilizwa. Hapo pwani ni mandhari ambayo yananifurahisha, ni mandhari ambayo yananiwezesha kunipa akili na uzoefu fulani Hivyo, mi nafurahia sana ninapoenda pwani, nikifika pwani, najisikia nipo huru sana, najisikia kwamba ni kama mtu amefika nyumbani, hapo ndipo pwani ndapoita nyumbani kwa kweli. Kwani ukiangalia mandhari yake, ni mandhari ya kupendeza, ni mandhari ya kukupea nguvu na uwezo wa kufanya jambo fulani. Hivyo naam pwani linakufuraisha, pwani iko na mambo mengi lakini wajua pia iko na maafa yake, wajua pwani inaleta matatizo fulani, kuna mambo mabaya yanayotokea pwani. Kwa ujumla pale, kunakua na mshikamano wa watu Unaeza kuwa ukitembea vivi hivi unapata wamepora vitu zako. Ulikuwa ukienda vyema lakini mtu akaingia na mkono mrefu kwenye kikapu chako akaeza aidha kuchukua pesa. Unapoenda kufanya kujaribu kununua kitu unajipata hauna hela, iyo ni kwa sababu pwani kuna wezi Hivyo, sio swala la kusema tu kuna uzuri, lakini jua kuna maafa yanatokana na pwani pale ambapo kuna ushirikiano wa vijana, nao kutokana na hao vijana kuna kijana ambaye hajui aidha kuogelea huyo kijana ataingia kwenye maji bila kujua athari za kutoshindwa kuogelea, wajua kuingia kwa maji bila kujua kuogelea wajua hapo unaalika kifo. Hapa ndipo maafa yanapojialika, hivyo kuwa makini sana jinsi ambave ulifyo kwenye pwani, jinsi ambavyo unajibeba pwani io ndio kitu cha maana sana katika maisha yako. Hivyo mimi napenda sana kuenda pwani, napenda naam Ninaipenda kwa sababu ya mandhari yake, naipenda kwa sababu ya kabaridi kale ka kifari kanakotokana na Kanaotoka kwenye uvuo wa maji. Hiyo inakuwa ni ongezeko sana langunla hisia, Pia kuenda pwani Kuna uzuri mwingi sana Iinaojipa kwenye akili yangu kama iwapo nilikuwa na matatizo ya kihela yalikuwa yakinisumbua ama matatizo ya kihisia. Nikiingia pwani kwa kweli mi hujisikia huru, Kwa kweli mi hujisikia ni hapo sa nimefik.a Najisikia kwamba nipo huru kufanya shughuli zangu Najisikia kwamba iwapo nilikuwa na msongo wa mawazo, najisikia kwamba nimeweza kumalizia hapo. Nimesikia kwamba nipo tayari sasa kufanya shughuli fulani, ama shughuli ile nyingine ile nyingine Hivyo, pwani kuna uzuri waki, pia kuna ubaya wake hivyo, jua jipange vyema, jua malengo yako ambayo uko nayo uko pwani. Hivyo, sio swala tu la kusema nitakuenda pwani Sio swala tu la kusema, lazima nifikie pwani, la hasha, jinsi ambavyo utakavyo fika marafiki ambao utakaokua na hapo ndio ki watu watakaojua jinsi ambavyo utakavyoishi, ndio watu ambao, watakusaidia sana katika safari yako pwani kwa yenye furaha na yenye matumaini yanayoweza kupongezwa Hivyo, hakikisha kwamba, uko na watu wa kutegemea. Uko na mtu ambaye utaweza kumuulizia msaada pale ambapo umeshindikana. Hivyo, kuwa makini sana Nahimiza sana uweze kujielewa, uweze kuwa na watu wa kutegemea. Asante.